Naam napenda hesabu kwa sababu hesabu ni ile somo ambalo mtu anacheza tu na nambari na kuna kuzidisha, kuna kuondoa, kuna kutowa, kuna kugawanya napenda hesabu kwa sababu ni somo rahisi na ni la muhimu zaidi katika maisha ya kila mtu. Hesabu ni mchezo wa nambari.

Mimi huenda kanisani kwa minajili ya ibada na ibada hii hufanyika kila jumapili. Mimi huenda mara moja kwa wiki siku ya jumapili. Naenda kanisani kushiriki kupata ibada.